Mimi napenda kukaa pamoja nao wakati wa jioni, tukizungumza na kucheka kuhusu mambo ya siku nzima. Pia napenda kupika chakula cha pamoja, kwa sababu kuniletea furaha kuona kila mtu akifurahia latha na kushiriki meza moja. Zaidi ya hayo napenda kuenda nao matembezi ya wikendi, kwani hutupa nafasi ya kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu.

Mimi napenda kucheza mchezo kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye afya. Ninapo kuwa uwanjani nahisi furaha kubwa na msisimko wa kushindana. Pia napenda kutazama mchezo kwani hunifundisha mbinu mpya na kunipa motisha ya kuendelea kujiboresha.

Mimi ninapenda kuamka na jua kwa sababu huniletea hisia ya nguvu na matumaini mapya ya siku. Mwanga wa asubuhi hunifanya nijisikie huru na tayari kuanza kazi zangu kwa mpangilio mzuri. Pia napenda kuona mandhari ya jua likichomoza kwani hunikumbusha uzuri wa maisha na kunipa amani ya ndani.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile inayojumuisha familia na marafiki wote pamoja. Napenda kuona kila mtu akicheka, akisimulia hadithi na kushirikiana chakula kitamu mezani. Muziki na densi, huongeza furaha na zawadi ndogondogo, kufanya siku iwe ya kipekee na yenye kumbukumbu nzuri.